Hapana, huwa sipendelei kutembea misituni kwa kuwa. Misitu mingi ya huku ina viumbe vya hatari kama vile nyoka na nyoka wa huku ambao wanaishi misituni huwa ni wakali zaidi kushinda. Nyoka tuliowazoea ambao tunawonaga manyumbani au sehemu ambazo watu wanaishi nyoka wa misituni huwa wakali na wana sumu kali hivyo. Huwa sipendi kutembea misituni kwa ajili hiyo.

Program ya simu ambayo huwa natumia kila siku ni WhatsApp. WhatsApp ndio program ambayo mimi huwa napendelea zaidi kuitumia kila siku. Na hamna siku ambayo inapita mimi bila kufungua program ya WhatsApp kwa sababu WhatsApp ina marafiki wengi, ina wateja wengi na mimi wateja wangu asilimia nyingi, wanatokea WhatsApp na wasiliana nao huko kwa hiyo. Programu ambayo siwezi kukaa bila kuhifungua na programu ambayo mimi huwa naifungua mara nyingi kwa siku yaani siku haiwezi kupita mimi bila kuifungua hiyo program ni whatsapp ndio sehemu peke ambayo mimi huwa napendelea sana kuifungua kwa sababu kuna marafiki zangu wengi wa nchi za nje tunawasiliana nao kupitia whatsapp kwa hiyo. Programu ambao mimi siwezi kukaa bila kuitumia. Au programu gani ambayo mimi kuitumia kila siku kupitia simi yangu. Ni programu ya WhatsApp kwa kuwa ina nipa mambo mengi. Ina nipa taarifa na niunganisha na watu wengi dunia nzima hivyo. Programu ambao mimi kwenye simu yangu hutumia kila siku ni WhatsApp.